Simu yangu naitumia kwa jinsi ya kupata habari simu kwanza ni kidude mpacho ni muhimu sana kwa binadamu kwanza kwa sababu inakusaidia mwenye haswa kupata habari za hivi punde na kukaa kwa na mtara tara.

Kitu ambacho nahifadhi cha dhamani sana ni saa yangu kwa sababu saa nilipewa na babu yangu. Na ni saa ambayo ni mzuri sana, saa ambayo imekuwa hapa kwa vizazi vingi na ninaipenda sana. Hiyo ndio kitu yangu ya dhamani.

Mafanikia ya timu mimi kwanza nikiwa mtu binafsi na sharekea Nikiwa peke yangu, mafanikio ambayo ni mazuri na hasiliana na marafiki wangu kuwajulisha yako ambayo Hawa mfanya vitu ambayo ni zuri na mfanya jambo jambo njema.

Nyama ambayo ninapenda ni kula nyama ya ng'ombe kwa sababu nyama ya ng'ombe huwa na ladha tamu, huwa na ladha ya kutosahau, huwa na ladha ingine safi na inakuanga muro kabisa.

Mimi haswa napenda kuwa mahali mahali ambapo mimi mwenyewe nimetulia. Mahali ambapo sina mawazo mengi na mahali ambapo.

Hali ya hewa ambayo ninayoipenda ni hali mzuri, hali ambayo haiharibikii bidadamu, hali ya ambayo ni safi iko na miti ya ambayo inaleta hewa mzuri na safi na inatunza afya. Hiyo ndio hali ya hewa ambayo naipenda.

Mchezo ambao ninaupenda katika olimpiki ni mchezo wa kukibia ni mchezo unaitwa mchezo wa marathon ambao ni mchezo mzuri sana kwa sababu watu wakwetu ni watu miangoni umuawale ambao wameshinda medali mingi sana ninapendezwa na tendo hilo lao na mchezo huo wao.

Na shughulikia kwa njia ya kuiona mapema, udhaifu huo, halafu, nataka kutoa miongoni mwa vitu ambavyo mimi mwenyewe nataka na napenda, nataka kuimarisha, ndio.

Mchezaji bora ambaye mimi napenda ni mchezaji ambaye ametimia katika viwango vyote vya ule mpira na mtu ambaye anapenda kujihusisha na mambo yake, mambo ambayo ni mzuri.

Waandishi ambao wanaandika vichikitabu vizuri, ambavyo vini vya kutatanisha. Kitabu ambacho unaweza soma, unaweza elezea, unaweza fuatilia na unaweza penda. Kwa sababu.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya marekani Kwa sababu hiyo ni inchi ya ambayo huwa safi sana ina watu waaminifu, ina watu wanaopendeza ina watu, ikona hewa nzuri na pia ikona, tuseme mambo ambayo niyakutatanisha na mambo ambayo ningependa kuenda kujionea mimi mwenyewe mambo ambayo ni mazuri Kwa sababu ni mambo ambayo sijiwai kajionia mimi mwenye na macho haya yangu niweke Niweke hakikisho la kwamba nimeiona na nimeipenda na nimetamani sana katika rohoni mwangu Kwa sababu mahali ambapo mimi mwenye naezataka kuenda kutembea juu hapo naona kuna mambo mengi ambayo niya kusoma na kuna watu wa kupendeza ambayo mnafaana na watu mnaezandana nao Ndiyo, sababu ya hao marekani ni mahali ambapo naeza taka kuenda.

Naam, mnapenda kutembea msituni kwa sababu ya mawazo, inayo nisaidia kuondoa mawazo, mambo mingi ya akilini, inanisaidia pia kutoa mambo ambayo, pia mimi mwenyewe naona kama haifai hata ndiyo, napenda kutembea msituni.

Jukumu ambalo mimi haswa napenda kulitekeleza huko kazini ni kusimamia watu. Pia mimi mwenyewe nikuwe yani najituma. Jukumu lakini ni jukumu ambalo napenda zaidi kufanya mambo na pesa.

Naweza penda, lakini kwa sahi bado mimi niko ujanani mwangu. So ata kusema ati naeza penda kurudu ujana. Huo ndio huwa nakaa sahi sahi ndiyo mimi mahali nipo. Si bado sijazeeka bado ni miangali kijana, kijana mchanga, kijana mchache, kijana ambaye anajituma, kijana ambaye anafanya kazi yake na bidii, kijana ambaye anajituma kila siku kutafuta pesa, kutafuta maisha mazuri, kutafuta mambo ambayo yanaezamsaidia maishani.